Na shiriki kupitia mikutano katika jamii yangu inakuwa imetangazwa, mikutano ya serikali, mikutano ya kitamaduni, nashiriki juu indani ya kutengeneza miundo mbinu ya kijamii ya jamii niriopo.

Ndiyo, napanga kazi zangu vizuri kwa mpangirio mzuri kwa kufata miongozo niriojiwekea mimi mwenyewe namna ya kupangiria kazi, either nikiwa nyumbani au nikiwa katika majukumu yangu ya kazi mingin.

Aina ya mnyama ninayempenda wa kufugwa ni ng'ombe. Ngombe ni mkubwa kiasi, ana pembe mbili, kichwani mwake. Ngombe ni mpole. Ngombe anafanya kitu cha ajabu kidogo, kitu cha kutafuna chakula, baada akiwa ametulia, hukirudisha kile chakula, ili akitafune upya akimeng'enye vizuri. Ng'ombe nampenda kwa sababu napata maziwa kupitia yeye, lakini pia napata kitoweo, kwa ng'ombe napata kitoweo.

Na uwihanisha kazi na maisha yangu binafsi kupitia utendaji wangu wa hiyo kazi au maisha yangu ki uhalisia ninapo amka, ninapo enda kazini kupitia mpangilio wa kila kitu ndani ya maisha yangu binafsi. Hivo hivo ndio napangilia katika kazi zangu. Na hiyo ni moja wapo ya kuwaimishaji wakaazi na maisha yangu binafsi. Namna ninavyo pangilia mambo yangu na namna ninavyo pangilia mambo ya kazini ili ata moja lisiingiliane na jingine.

Napenda sana mvua. Napenda sana sana mvua. Mvua unisaidia kupata maji ya kunywa, mara nyingine hutumia maji ya mvua kama maji ya kunywa, lakini mvua hunisaidia katika mazao yangu. Mvua inanisaidia sana katika mazao, katika umwagriziaji wa mazao.

Mahali napopendelea sana kuwa, napenda sana kuwa katika mazingira ya utulivu, napenda sana kuwa katika mazingira ya utulivu, napenda sana kukaa ufukweni mwa ziwa iwe bahari iwe ziwa, napenda sana kukaa ufukweni ili nipate upepo, lakini pia niweze kufikilia vizuli na kujitafakari.

Mafanikio nilio yapata nikiwa kazini, nimeweza kutunukiwa cheti cha mfanyakazi bora, nimeweza kupandishwa ngazi, cheo katika kazi yangu, nimekuwa mkuu wa idara, kazini kwangu, lakini pia kupitia kazi yangu, kupitia uongozi wangu, wameweza kupandishwa watu wengine na kuhamishwa kwenye idara nyingine wakiwa viongozi.

Wikiendi, siku ya jumamosi na jumapili, sana jumamosi huwa napendelea kufua nguo, kufanya usafi, nyumbani kwangu, kupangilia mpangilio mpya, ndani kwangu, lakini na siku ya jumapili huwa napendelea sana kwenda ibadani na kuwa na marafiki. Na wikiendi sana upendelea mimi upendelea kutoka kwenda kwa marafiki zangu, ndugu, jamaa, ili kubadilishana mawazo ya vitu. Mambo, baadhi ya vitu ambavyo nakumbuka wikiendi ya ambavyo wanafanya. Nafuwaga nguo, na kimbia, na tengeneza bustani yangu. Na najisikia sana wikiendi nikiwa na marafiki zangu. Nikiwa na marifiki zangu huwa na jisikia vizuri sana. Weekendi napendelea sana kufanya mambo mingine.

Swali zuli sana. Nafua nguo mara ngapi kwa wiki. Nafua nguo mara mbili kwa wiki. Sana sana nafua nguo siku ya jumatano na nafua nguo siku ya jumamosi. Ndo huwa siku zangu mbili za kufua nguo kwa wiki.

Wafanya kazi wangu au wafanyakazi wenzangu nawasiiana nao kupitia midaharo kupitia mikutano lakini pia nawasiiana nao kupitia mitandao ya kijamii kupitia magroup whatsapp magroup mengine ya mitandao ya kijamii ndo uwa nawasiiana nao ivo.